Kila siku jioni kabla ya kulala, napenda kutulia kidogo, huwa naangalia ujumbe au kusoma kitabu kifupi. Kisha napanga mawazo ya siku ijayo, mara nyingi mimi huweka alarm ya asubuhi na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa kesho. Pia mimi hupunguza matumizi ya simu ili niweze kupata usingizi mzuri.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Milima ninapopanda hunifanya nijisikie huru na kuunganishwa na asili. Kupanda milima pia unaleta changamoto ya mwili na akili ambayo hunifanya nijifunze uvumilivu na mipango mizuri. Alafu, nipandapo milima wakati ninafika kileleni, napata hisia ya mafanikio na mandhari mzuri hunifanya nicheke na kuamsha furaha ya ndani.